Mimi napendelea kitanda kizuri kwa sababu kina mpa mwili na fasi ya kupumzika vizuri baada ya siku ndefu. Mgongo unakuwa huru, usingizi unakuwa mzito na unamka asubuhi ukiwa na nguvu mpya bila maumivu ya mwili hasaa shingo na mgongo wachini.

Napenda kununua vitu vina vyonifanya ni jisikie vizuri na kufanya maisha ya kue rahisi. Hasa chakula kizuri, matunda safi, vitu vya nyumbani vina viongeza faraja na mara nyingine nguo rahisi lakini nadhifu. Kwa sababu vina niletea furaha ya papo kwa hapo na pia vinakua na manufaa ya muda mrefu.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni Disemba kwa sababu huleta hali ya furaha na matumaini mapya. Watu wengi wanakua na muda wa kupumzika, kukutana na familia na marafiki, kufanya tafakari ya mwaka mzima na kujianda kisaikolojia kwa mwanzo mpya uliojaa matarajio mazuri.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu huu nipa burudani na kunisaidia kupumzika akili, kunifanya nifikirie kwa haraka, nijifunze mikakati mipia na wakati mwingine huu nisaidia kusahau mambo ya kila siku, huku nikifurahia ushindi mdogo mdogo unaonipa furaha.

Jambo la dini abalo ni muhimu kwangu ni sala na dua. Kwa sababu hunisaidia kuungana na mungu, kunipumzisha kiroho, kunipa amani ndani ya moyo na kunisaidia kushugurikia changamoto za maisha kwa mtazamo wa subira na matumaini kwenye maisha yangu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya utawala na mawasiliano kwa sababu yamenisaidia kuelewa jinsi ya kushirikiana na watu tofauti, kupanga kazi kwa ufanisi, kushughulikia changamoto kazini na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati.

Napiga picha mara kadhaa hasa nikipata tukio la kuvutia au nikipenda kukumbuka kumbukumbu fulani. Si mara kwa mara sana lakini napenda kuhakikisha picha zinakuwa na maana na zinaonyesha hisia au tukio nililokuwa nalo.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni uwazi na usawa kazini. Kwa sababu, inahakikisha kila mfanyakazi anahisi kudhaminiwa, anapewa nafasi sawa bila ubaguzi na anaelewa matarajio ya malipo yake. Jambo linaloongeza motisha, kuimarisha uaminifu na kuongeza ufanisi wa kazi.

Napenda kuamuka na jua kwa sababu kuna nipa hisia ya nguvu na kuanza siku kwa hamasa, kuona mwanga wa asubui kuna hamamisha akili na mwili, kuna fanya nipange shughuli zangu mapema na kuna nipa nafasi ya kufurahia kila dakika ya siku.

Wakati wa mgogoro na mtu, napenda kutulia kwanza na kufikiria kwa utulivu, kisha kujaribu kuzungumza kwa heshima, kueleza hisia zangu na kuelewa upande wa pili, nikijitahidi kupata suruhisho la pamoja badala ya kuongezeka kwa hasira.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United kwa sababu ina historia kubwa mashabiki wengi duniani na roho ya kupingana hadi dakika ya mwisho. Nimeipenda kwa muda mrefu kwa sababu imenifundisha subira wakati wa changamoto na furaha isio elezeka inaposhinda.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kufurahia pamoja na marafiki na familia, kuangalia mechi kwa shauku, kushangilia kwa sauti kubwa pale timu inaposhinda, na mara nyingine hata kununua bidhaa za timu kama fulana au bendera ili kuonyesha furaha na mshikamano wangu na mafanikio hayo.

Napenda sanaa ya uchoraji na uandishi kwa sababu huniruhusu kueleza hisia na mawazo kwa njia ya ubunifu kuona hadithi ndani ya picha au maneno na kunifanya nitafakari zaidi kuhusu maisha na uzuri unayoizunguka.

Napendelea viatu rafiki na raisi kuvua na kuvaa kama sneakers au flats kwa sababu vinanipa faraja vinafaa kwa shugli mbalimbali za kila siku na vinaweza kuendana na mavazi tofauti bila shida huku nikihisi huru na salama.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, ni pale ambapo timu mbili zinapokutana kuanza mechi rasmi. Mashabiki wakiwa kwenye viwanja au wakitazama kwenye televisheni, wakiwa na shauku kubwa, wakiangalia kila pichi na kila hiti kwa makini. Hii ni sehemu ya furaha na msisimiko mkubwa kwa sababu kila kipingo au strike kinaweza kubadilisha matokeo ya mchezo na wachezaji wanajitahidi kufanya bora zaidi huku mashabiki wakishangilia na kushinikiza timu yao kufanikisha ushindi.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu na amani pasipo kelele nyingi penye mazingira safi na watu wa chache kwa sababu hunipanafasi ya kufikiri kwa kina kupumzika kiakili na kujihisi huru bila shinikizo la haraka la maisha ya kila siku.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa kivulini au ndani ya nyumba ya nyenye baridi, kunywa maji baridi, kusoma kitabu au kusikiliza muziki wa utulivu kwa sababu kuna nisaidia kupumzika, kuepuka joto kali na kujifurahisha bila kuchoka mwili.

Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa kwa sababu hunisaidia kuwa na taarifa za sasa kuhusu yale yanayotokea duniani, kuelewa mabadiliko ya siasa, michezo, teknolojia na burudani na pia kunipa mazungumzo ya kushirikiana na marafiki na familia kuhusu mambo muhimu yanayo athiri kila mmoja wetu.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na wengine katika shughuli za maendeleo kusaidia pale inampo wezakana kushiriki mijadala ya kijamii na kuhamisisha amani na mshikamano na kutoa mchango wangu mdogo katika kuboresha maisha ya watu wanao nizunguka.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya maua safi na chai ya tangawizi. Kwa sababu hunipa utulivu, furaha na hisia nzuri za amani na mara nyingine hunikumbusha nyakati nzuri za familia au marafiki.

Naenda mahali pa ibanda mara kadhaa kwa wiki au mwezi kulingana na ratiba na shughli zangu kwa sababu ni muhimu kwa kuimarisha imani, kutafakari na kupata amani ya kiroho, pia kunisaidia kushirikiana na jamii na kupata msaada wa kiroho wakati wa changamoto.

Manzaro kutoka dirishani mwangu ni ya kuvutia sana, hasa asubuhi au jioni, ninaona miti yenye majani mabichi, ndege wakiruka hapa na pale, na baadhi ya majengo ya jirani wakiwa mbali. Mandhari hayo hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nijisikie karibu na asili. Huku nikifurahia mwanga wajua unapong'aa au ukichowa taratibu kwa jioni.

Napenda chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni chenye afya zaidi kinanifanya nijisikie mwepesi na chenye nguvu na pia hupunguza hatari ya kupata magonjwa yanayohusiana na mafuta mengi huku nikifurahia ladha asili ya chakula.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kutembea au kukimbia kwa muda mfupi kufanya mazoezi ya misuli nyumbani na baadhi ya mazoezi ya nguvu. Kwa sababu yananisaidia kuwa na afya njema kuimarisha misuli na moyo kupunguza mfadhaiko na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha kila siku.

Napanga kazi zangu kwa kufanya ratiba ya kila siku, kuanza na kazi muhimu kuanza, kugawa muda kwa kila shughuli na kuweka mapumziko kati ya kazi ili kuepuka uchovu. Pia huangalia mambo ya nayo weza kusubiri na yale ya nayo hitajika haraka ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda kwa mpangilio mzuri na kwa unafisi.

Wakati wa msongo wakazi, napenda kupumzika kidogo, kunywa maji, kuchukua hewa safi, au kusikiliza muziki utulivu, pia hujaribu kupanga kazi kwa mpangilio mzuri na kufanya jambo moja kwa wakati mmoja ili kupunguza mfadhaiko na kuendelea na kazi kwa utulivu na ufanisi.

Nashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kila siku, kuweka vipaombele vya kazi, na kumalizia jambo moja kabla ya kuanza jingine, pia huweka muda wa mapumziko ili kuepuka uchovu, hivo kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa ufanisi na kwa wakati.